Naipenda harufu ya kahawa mpya iliyo na kitu cha kipekee kwa jinsi inakupa hisia ya mwanzo mpya akili kuamka na dunia kuanza polepole lakini kwa matumaini. Hii harufu wengine huihusisha na asubuhi tulivu kabla ya shughuli kuanza, wengine huihusisha na mazungumzo mazuri au muda wakujitafakari ila wengine huihusisha na nguvu ndogo ya kuanza siku.